Jinsi mimi uanasharekea siku yangu ya kuzariwa, uanasharekea na marafiki, wakati muingi sana nawaita tunaketi chini, tunakura pamoja, pia tunaweza kuzungumza kwa pamoja, wakati muingine na waerezea matukio ya maisha yangu, mambo ambayo iriwai fanyika, ingine ikiwaya kupendeza, na igine siya kupendeza, lakini kwa sasa ni kiangaria inakua ni ushuhuda. Wa mahali ya mbapo mungu hamenitowa na mahali ya mbapo huwa hamenifikisha Hivyo dibi mimi huwa na sherekea siku yangu ya kuzariwa.

Eneo mimi huwa naishi ni karibu na barabara na hiyo diyo kitu moja ambacho imenipendeza sana. Ni karibu na barabara ya rami na pia ni eneo abao liko na usarama. Nirihamia hapo mwaka uriopita mwaka huo nimekaa mwaka moja na mwezi moja. Na pamekua mahali pazuri kuna umeme kuna maji mazigara ni mazuri na pia si mahali ambapo kuna watu wengi sana. Na pia imenisaidia sana kwa sababu ya wifi Kwa hivo naeza kufanya mikutano zangu bila kusubuka kamwe.

Chakula kile ambacho mimi napenda sana kula ni chakula ambacho kinaitwa mtoli. Mtoli huwa ni chakula ambacho kimetengenezwa na mandizi, pia kimetengenezwa na viazi mviringo, na pia kimetengenezwa na nyama, na pia imewekwa carrots kwa umbali. Na huwa ni chakula kizuri sana huwa kama kitoweo Unaweza kula nacho chapati, unaweza kula nacho wali, unaweza kula nacho ugali hiyo inategemea ni wewe unataka nini. Rafiki yangu mmoja anaitwa Pastor Wachira Ye ni alinijulisha na chakula hicho miaka kadhaa iliyopita miaka kama minne tukiwa tumeenda Tanzania kuhubiri, akanipeleka mahali, akaniambia kuna chakula inaitwa mtoli. Nilipo ila nikasikia inapendeza sana, ina ladha mzuri sana. Hata siwezi kuielezea kwa ladha yake lakini ni ladha tamu zaidi.

Chakula ambacho mimi nakipenda sana kinaitwa mtoli na ninapenda kuila na chapati na huwa nikitoeo na mtoli hutengenezwa kwa viazi, pia hutengenezwa kwa matoke na pia huwekwa nyama na pia unaweka carrots kwa umbali na huwa ni mzuri sana inapendeza sana. Maana huwa unapiga carrots, unachukua viazi, unachukua matoke, unaweka kama kwa breda, unaipiga inakaa kama uji Halafu, unaweka nyama, nyama ambayo imechemuka sana, unaweka, na imeiiva kutoka hapo hiyo inakuwa nikitoei, unaweka kachumvi, na kapilipili unaendelea.

Kwangu huwa naamini kila mtu wa kona kitu cha dhamani Kwa mfano mtu wa mesoma na cheti cha shure Cheti hicho cha shule ni kitu cha dhamani kwa ke Mungini hako na shamba, mungini hako na gari, kwa hivo kila mtu wa kona kitu cha dhamani na mimi vire huwa nafanya kitu cha dhamani huwa na kifathi vizuri, kuna mfuko ambayo huwa naweka vitu zangu vya dhamani vya naweka kwa faili na zificha pare.

Kweli, mimi hupenda sana kunywa maziwa. Ikiwa maziwa ambayo tu imeshakamuliwa, iko fresh, na maziwa pia iliyoganda, pia huwa napenda sana kuinywa. Haswa maziwa iliyoganda, mimi hupenda kuinywa sana kwa ugali, lakini maziwa iliyi freshi, mimi hupenda kuinywa hivo. Ama pia wakati mwingine nitumie pamoja na ugali ama wakati mwingine tu nikiwa nimepumzika tu Niamue naweza ata kuila na ugali ama kitu kingine.

Mimi hupenda sana kufanya kazi nyumbani maana wainanisaidia kuhusu safari ambao nigeweza kusafiri kuenda kufanya kazi so mda huo nitautomia kufanya kitu kingine Mimi hupenda sana kufanya kazi nyumbani maana huwa inanisaidia kuhusu safari ambao ningeweza kusafiri kuenda kufanya kazi so mda huo nitautomia kufanya kitu kingine.

Mimi kuhusu kutembea, wana penda kutembea kama mstituni, mahali hakuna wanyama, na kama wako wanyama, wawe ni wanyama ambao ni sawa na mwanadamu, hiyo ni kumaanisha ni marafiki na mwanadamu, si mnyama anaweza vamia mwanadamu, na kama ni wa kuvamia, awe amefungiwa mahali, pia hiyo mimi sana upenda sana kutembea.

Mimi husherekea mwaka mpya nikiwa kanisani na nikiwa kanisani huwa na husherekea nikiwa eneo ya maombi. Huwa inanipata nikiwa nimepiga magoti nikimshukuru mungu kwa miaka ilio pita kwa kuniwezesha pia kuingia mwaka mpya na pia nikipeana maisha yangu kwake maana ata mwaka mpya na gundua ya kwamba nahitaji mungu zaidia ya mwingine yote katika maisha yangu. Hivyo ndivyo mimi husherekea mwaka mpya.

Mimi hupenda kula wali kuliko ugari na kitu chakwanza ni kwa sababu hua kwa ngu sipendi chakura mzito zaidi. Na ugari kwangu hua ni chakura ambacho na sikia ni mzito zaidi. Lakini wali na sikia kwangu ukiwa eneo ra katikati si mzito na pia si chakura chembamba. Kwa hivyo inanisibisha na pia inafanya nisikia bado nimestarehe vizuri. Nakini nikikura ugari na sikia nimeshibata nikikura kidogo. Nasikia tumbo yangu imekuwa mzito sana, nimeshiba sana.

Mimi hupendelea sana kusoma habari mtadaoni kuriko kusoma gazeti. Maana gazeti eneo moja ni eneo ambalo itabidi nitoke ni safiri niende nikanunue mahali kuna gazeti ama nitoke madukani ama madukani. Lakini kuhusu kusoma habari mtadaoni ni simu yangu ni kuingia tu nitaingia kwa mtandao nisome. Nitasoma kwa kidani na pia nitaona maoni ya watu ndivyo kile kitu nilikua naona kama ni uongo naeza ona ata kwa maoni ya watu kama wanaona kama ni uongo ama ni ukweli.

Tabia mimi yenye huwa napenda sana kwa wengine ni tabia ya kusema kweli. Mtu ambaye ni mkweli na mtu ambaye ni mwaminifu. Mtu ambaye unaeza mwaminia chochote ambacho ni chako na ukute kila kitu kiko sawa. Maana ni mtu mwaminifu na pia ni mtu ambaye anapenda kusema kweli sana. Huyo ndiye mimi mtu ambaye mimi huwa napenda sana. Na tabia hiyo ndiyo huwa napenda sana kwa wengine.

Jinsi ya kulinda faraga yangu, mtandaoni, eneo la kwanza, ni kuangalia wale watu ambao nimekubali waone kile ambacho ninaandika, na kile ambacho ninafanya, na pia eneo la pili, ni kuhakikisha kile ambacho nichasiri, nimekueka eneo la siri, na kile ambacho nicha watu nijotu, nimeweza kukileta kwa watu. Pia kueka mipaka katika jinsi ya kuongea na watu na kuhusu zile vitu ambazo naeza andika na zile vitu naeza leta kwa mtadao na zile siwezi kamwe leta kwa mtadao.